Jamii yangu huwa naisaidia kwanjia tofauti tofauti kwanza kabisa nashiriki katika kufundisha watoto, hasuwa wale watoto wa majirani zangu ambao familia zao hazina uwezo mkubwa. Pia mii hutembelea wazee katika jamii, haswa wale wanye wanaishi peke yao na wanamatotizo ya kiafya. Na pia mimi hushiriki katika shughuli za kijamii na kijiji kama vile harambe usafi wa mazingara na mikutano ya maendeloe mbalimbali katika jamii yangu.

Kwanza kabisa ninavyo vitu vingi ambavyo napenda kuvinunua lakini zaidi napenda kunua vitabu. Haswa vitabu vya maarifa, maendeleo ya kibinafsi na ya riwaya. Sababu ambaye inafanya kwamba mimi hupenda kununua hizi vitabu ni kwamba zinanipa mtazamo mpana wa maisha. Hivi vitabu ambavyo ninavinunua vina nifunza na kunikuza na napata kuelewa zaidi maraifa mengi. Kupitia vitabu, ninaeza kujifunza mambo mengi bila kusafiri mbali, historia za mataifa tufauti tufauti, sayansi, teknolojia, na hata biashara na kilimo. Pia, napenda kununua vitabu kwa sababu vinanipa burudani yenye maaana. Kwa mfano, riwaya na hadithi unipeleka katika ulimengu tufauti kabisa, mbapo ninaeza kusahau changamoto za maisha kwa muda. Kusoma hadithi nzuri kuna nifanya nipumzike kiakili, nipate furaha na wakati nyingine huwa najifunza madili muhimu kama uaminifu, uvumilivu na huruma. Pia sababu mingine ambayo ya kwamba mimi hupenda kununua vitabu ni kwamba zina nisaidia kuboresha lugha na uwezo wa kuwasiliana. Kadi ninafyo soma vitabu vingi, ndivyo ninafyo ongeza misamiati yangu, kuboresha sarufi na kujifunza na namna bora ya kuelezea mawazo yangu. Hii hunisaidia sana, ninapoongea hadharani kuandika insha au hata kuzungumza na watu, wata tamaduni tofauti tofauti. Mbali na vitabu, pia mimi upenda kununua vifaa vya teknolojia sana sana kama simu. Simu ni kifaa muhimu sana ambacho kina kusaidia katika hata masomo. Teknolojia imefanya maisha yawe raisi na ya haraka kupitia kifaa kimoja. Ninaweza kujifunza mtandaoni naeza kuwasiliana na watu walioko mbali kufanya utafiti na ata kuendesha biashara mtandaoni Ninapo chagua kunua kifaa cha teknolojia Huwa mimi haswa nazingatia ubora na kazi ambayo itanisaidia hapa mbele kuyifanya Hivyo ninavyo vitu vyote ambavyo ninapenda kuvinunua Mara nyingi huwa inaitaji niwe na busara sana Siwezi nunua kitu ambacho, hakinisaidii kwa hii karne yenye tunaishi. Kwa upande mwingine pia, napenda kuvinunua vyakula, bora na vyenye afya. Afya ni msingi wa kila kitu katika maisha. Kwa hiyo, kuchagua chakula kizuri ni uwekezaji muhimu. Ninapenda kununua matunda, mboga mboga na vyakula vya asili. Vinavyo nisaidia mwili wangu kuwa na nguvu na akili kuwa makini. Hata kama wakati mwingine ni ghali kidogo afya njema. Ina manufaa yake, pia vitu ambavyo napenda kuvinunua zaidi ni nguo mtu hawezi kuwa sawa kama hajanunua mavazi, mavazi ni muhimu sana muonekano wako kwa watu ni wa muhimu sana, kwa hivyo hivi ni baadhi ya vile vitu ambavyo napenda kuvinunua na natumai ya kwamba hivi vitu vyote ukiviweka pamoja vinafanya mwanadamu kuwa mtu wa halisi Jambo la mwisho ambalo ningipenda kulizungumzia na kitu ambacho ni cha muhimu kabisa kwa maisha yangu na ninapenda kukinunua ni Bibilia. Bibilia huwa inanipea mtazamo tufauti kimawazo, kimaumbile na hata vile nafikiria. Mafikira yangu, nikisoma Bibilia kuna vile inanipa mtazamo tufauti. Mtazamo ambao mtu mwingine hawezi kuwa nao. Pia napenda kununua vitu kama magari. Magari huwa mazuri ya kwamba yanakupa burudani kidogo Hila wakati unataka kwenda mahali unapata ya kwamba imekusaidia sana na hivi ndivyo baadhi ya zile vitu ambavyo napenda kuvinunua zaidi katika hii maisha Kwa sababu vinafanya maisha yangu kuwa laini kuwa mepesi na kadhalika kufurahia haya maisha.

Kwanza kabisa rangi ninazo zipenda ni nyingi lakini kuna rangi moja ambayo naipenda zaidi kuliko zingine ambayo ni rangi ya blue nyepesi na pia napenda mchanga nyiko wake na nyeupe ninazo sababu nyingi ambazo zinafanya napenda hii rangi ya blue nyepesi sababu kuu yakuchagua rangi hii ni ya kwamba inanipa utulivu wa akili. Pia inanipa amani ya moyo na mazingara mazuri ya kupumzika na kufikiri. Unapo angalia vizuri niyakwamba chumba ni sehemu muhimu sana katika maisha ya mtu. Na kwa sababu hii, hapo ndipo mahali tunapo pumzika, tunapo somea, tunapo fikiria, tunapo wazia maisha ya siku kwa siku. Kwa hivyo ya pasa kuwa ya kwamba, chumba kiwe na rangi ambayo inakupa utulivu wa akili. Ili uweze kutafakari haya mambo yote. Mwisho wa siku unapo rudi kwa nyumba inafaa ya kwamba nyumba iwe chanzo cha utulivu wako wa akili. Ninapo angalia hii rangi ni kwamba wakati mwingine hata kufanya maamuzi muhimu kwa maisha. Kwa hiyo rangi ya ukuta wa chumba inamchango mkubwa sana katika hali ya kihisia na kisikolojia ya mtu. Kwanza kabisa rangi ya blue inahusishwa sana na utulivu wa amani, utulivu wa akili. Kila ni napo ingia chumbani na kuona ukuta wa rangi ya blue nyepesi na hisi kama mawazo yangu yanatulia na msongo wa mawazo unapungua. Rangi hii hunikumbusha angala juu na bahari tulivu ambavyo kwa asili yake huleta hali ya kupumzika. Hili ni jambo muhimu sana, hasaa baada ya siku ndefu ya kazi au masomo, kwa sababu chumba kinakua kama mahali pakurejesha nguvu za mwili na nguvu za akili. Pili, hii rangi ya blu nyepesi, husaidia sana katika kuboresha usingizi. Wataalam wengi wa sikolojia ya rangi wanasema kuwa rangi tulivu kama blu usaidia mwili kujiandaa kwa usingizi. Kwa kuwa chumba chakulala ni mahali pa kupumzika. Rangi hii hunifanya nipate usingizi mzuri, usingizi wakutosha, usingizi mzuri unisaidia kuamka nikiwa na nguvu, nikiwa tiari kuanza siku, nikiwa na mawazo mazuri, na nikiwa tiari kukabiliana na shughuli zote za siku nzima. Mbali na blue pale mwanzoni nilisema ya kwamba napenda pia mchanganyiko wa rangi nyeupe Rangi nyeupe huongeza mwangaza na usafi kwa chumba. Nyeupe ufanya chumba kionekane kikubwa safi na chenye mpangilio mzuri mchanganyiko wa blue na nyeupe uleta mwonekano wakisasa mwonekano wakuvutia bila kuchosha macho Pia hunisaidia kuzingatia shughuli kama kusoma vitabu au kufanya kazi ndogo ndogo ndani ya chumba sababu nyingine inayofanya nipende rangi hizi ni kwa sababu hazichoshi macho wala akili Rangi ya blue ukiiona kwa mawazo yako inaleta mwonekana fulani ambao unavutia zaidi. Hii rangi ya blue pia inanisaidia katika kufikiri kwa utulivu na kupanga malengo yangu. Wakati mingine napo taka kukaa kimia na kutafakari maisha yangu kupanga mipango ya badaae na kujitathmini. Mazingara ya chumba chenye rangi tulivu huni saidia sana na hisi kama mawazo yanatiririka kwaurahisi zaidi bila presha au usumbufu Zaidi ya hayo, rangi ya blue ni raisi kuipambanisha na samani na mapambo mengine Inaiendana vizuri na rangi ya zambao pazia za rangi nyepesi na mapambo ya kisasa au ya kawaida Hii unipa uhuru wa kubadilisha mapambo ya chumba mara kwa mara bila kulazimika kubadilisha rangi ya ukuta. Kwa kumalizia rangi ya blu nyepesi kwenye ukuta wa chumba kwa sababu naipenda sana inaleta utulivu, inaboresha usingizi, inapunguza msongo wa mawazo na huunda mazingara mazuri ya kupumzika na kufikiri. Kwangu mimi rangi ya chumba si swala la urembo pekeyake, bali ni sehemu muhimu ya afya, ya akili na ustawi wa maisha kwa jumla. Ili niwe na mawazo sahihi, ili niweza kufikiria jambo kwa urahisi. Rangi hunipa utulivu na naipenda na kuienzi sana.

Mara nyingi asubuhi mi napenda kula chakula chepesi lakini chenye lishe bora. Hichi chakula unapatanga ya kwamba kinanipa nguvu ya kuanza siku vizuri. Kwa kawaida kifungua kinywa changu kinahusisha chai au maziwa pamoja na mkate au mayai na wakati mwingine matunda. Sababu ya kuchagua vyakula hivi ni kwa sababu vinanisaidia kuamsha mwili, kuimarisha akili na kunifanya niwe tayari kukabiliana na majukumu ya siku nzima. Kwa kawaida siku huwa refu, kama hujapata kiamsha kinywa kilicho bora. Kwanza kabisa, chai au maziwa ni sehemu muhimu sana ya kifungua kinywa changu. Asubuhi inapofika, mwili huwa umetumia muda mrefu bila chakula wakati wa usiku. Hivyo basi, kinywaji cha moto hunisaidia kuamsha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Chai hunifanya nijisikie nikiwa macho na mwenye nguvu. Hasa pale ni napoongeza maziwa kidogo na sukari kiasi. Wakati mwingine napendelea kunywa maziwa peke yake kwa sababu yana virutubisho muhimu kama protini na madini ya kalishiamu ambayo husaidia kuimarisha mifupa na meno. Pili, mara nyingi nala mkate, hasa mkate wa ngano au mkate wa kawaida uliopakwa siagi au mkate uliopakwa siagi huwa unanisaidia kutoa nishati ya haraka kwa mwili. Hili ni muhimu sana asubuhi kwa sababu hunisaidia kuepuka uchovu wa mapema na kunifanya niwe na nguvu za kuanza shughuli kama kusoma, kufanya kazi na hata kufanya mazoezi mepesi. Ninapouandaa mkate wangu, napenda sana kupasha moto kidogo ili uwe laini na wenye ladha nzuri zaidi. Mbali na mkate, napenda mayai. Mayai ni chakula ninachokula mara nyingi sana asubuhi. Mayai yana proteini nyingi ambazo husaidia kujenga misuli na kudumisha nguvu za mwili. Pia hunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Hivyo sipati njaa mapema. Mara nyingi napenda kula mayai ya kukaanga au ya kuchemsha. Kulingana na muda nilio nao. Mayai ya kuchemsha hunifaa zaidi. Siku ambazo ninataka kula chakula chenye mafuta kidogo na chenye afya zaidi. Kwa kuongezea, wakati mwingine, mimi hujumuisha matunda katika kifungua kinywa changu. Matunda kama ndizi, machungwa au mapera. Hunipa vitamini muhimu kama vitamini C na nyunyuzi. Nyunyuzi ambazo hunisaidia. Husaidia mmeng'enyo wa chakula. Matunda hunifanya nijisikie mwepesi na mwenye afya. Na hunisaidia kuanza siku nikiwa na hisia nzuri. Pia ladha ya asili ya matunda huongeza hamasa na kula kifunguwa kinywa bila kulazimika kutumika sukari nyingi. Sababu nyingine inayofanya nipende kifungua kinywa cha aina hii ni kwa sababu ni rahisi kuandaa na hakichukui muda mwingi. Kwa mfano, kama nataka kuenda kazi asubuhi na nimeamka nikiwa nimechelewa, hiki kiamsha kinywa kukiandaa ni haraka sana. Asubuhi mara nyingi huwa na shughuli nyingi. Hivo napendelea chakula ambacho. Ninaweza kuandaa haraka lakini bado kinanipa lishe ya kutosha. Hii hunisaidia kuepuka kutoka nyumbani bila kula, jambo ambalo linaeza kusababisha uchofu, kizunguzungu na kushindwa kuzingatia kazi za siku. Zaidi ya hayo, kifungua kinywa hunisaidia sana katika kuweka mipangilio mzuri wa siku nzima. Ninapokula vizuri asubuhi. Mimi huwa na nidhamu ya kula kwa wakati pia mchana na jioni. Pia hunisaidia kuthibiti hamu ya kula vyakula visivyo na afya kama vitafunwa vyenye mafuta mengi au sukari nyingi katikati ya siku. Wakati mwingine hasa mwishoni mwa wiki, mimi hupenda kubadilisha kifungua kinywa changu na kula vyakula kama uji, ndizi ya kuchemusha au viazi vitamu. Hivi ni vyakula vya asili ambavyo hunikumbusha maisha ya nyumbani na hunipa nguvu nyingi. Uji kwa wakati mwingi hunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu na hunipa joto la mwili hasa wakati wa asubuhi wakati kuna baridi. Mara nyingi asubuhi nanywa chai au maziwa mkate, mayai au matunda. Hivi vyakula naivienzi sana na vina virutubisho vingi katika mwili, vinafungua mawazo yako unapata ya kwamba ukona nguvu kusukuma siku mzima ili upate kufanya kazi vizuri bila kuchoka.